Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya ukarimu mfano pale mtu ni napokuwa na tatizo na yeye ananisaidia. Kisha pia mimi nikiwa na tatizo vile vile yeye akiwa na tatizo pia mimi vile vile nitamsaidia. Kwa hivyo tabia ninayopenda kwa wengine ni tabia ya ukarimu ambapo tunaweza kusaidiana katika matatizo.

Naam, kiukweli mimi sipendi kuvaa kofia kwa sababu nywele yangu sio ndefu sana. Kwa hiyo ninaona kwamba haina umuhimu wa kuvaa kofia kwa sababu kofia inakinga mtu kutokana na jua kali. Na mimi jua kali huwa haliniathiri. Kwa hiyo ndio maana sipendi matumizi ya kofia.

Naam nimewahi kutembelea ziwa au mto. Ziwa ambalo nimeshawahi kulitembelea ni ziwa Victoria Ambalo lipo nchini Kenya. Lipo pia nchini Tanzania na lipo nchini Uganda. Lakini mimi nilitembelea upande wa nchi ya Kenya Na pia mto nimewahi kutembelea mto. Kwa sababu hapa karibu na nyumbani kwangu kuna mto ambao una maji mengi kwa hiyo mara kwa mara mimi huutembelea.

Jinsi ambavyo ninaweza kuhimiza ushirikiano katika timu ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanajumuika kwenye hiyo timu wanaelewana mfano kimaongezi mfano katika ageda ambazo wanazo. Kama timu kwa hivyo kuhakikisha kwaba tuna ageda moja kama timu na tunamaongezi mazuri tunaweza kuwasiliana kwa ubora zaidi kwa hivyo kwa njia hii tunahakikisha kwamba ushirikiano katika timu upo. Juu mno na watu wanaweza kushirikia kwa urahisi.

Chumba ninachokipenda zaidi kwa vyote ni chumba cha sebuleni. Kwa sababu pale sebuleni kuna viti vya kupumzika ambavyo wakati nimechoka hua ninapumzika katika viti hivyo. Na pia hua nikiwa sebuleni ninajihusisha sanasana na kutizama runinga na kufanya kazi yangu katika kompyuta yangu alafu nikiwa katika sebuleni hua ninaisi vizuri. Kwa sababu ninaweza nikaangalia nje kupitia dirisha kwa hiyo ni chumba kizuri sana.

Leo niliamka saa kumi na moja asubuhi, nilipo amka kitu chwa kwanza nilicho kifanya, nilipiga dua kwa mwenyezi Mungu, nika mshukuru kwa kunilinda usiku mzima. Kisha nilipo maliza nikanawa uso, kisha nikanywa chai kwa mkate, kisha baada kumaliza kunywa chai na mkate nika jiaandaa na kuenda kanisani. Na nilipo toka kuenda kanisani kiukweli nilihisi vizuri, sababu nilianza siku yangu vizuri.

Mchezo ambao ninautizama zaidi kuliko michezo mingine ni mchezo wa mpira wa menguu ambao sana sana hua nautizama wakati wa wikendi, ligi ya uingereza ambapo kuna team tofauti tofauti, kuna team nyingi na team yangu pendwa ni team ya Manchester United. Lakini mchezo ninaoukumbuka zaidi ni mchezo wa wa kombe la dunia ambapo huwa nchi tofauti tofauti zinashiriki katika mchezo huo ambapo mshindi anapewa kitita kizuri tu cha hela na nchi au timu za nchi zinaposhindana huu ushindani ni mkubwa na ningependa sana siku moja labda niweze kuwepo pale uwanjani nikitizama kombe la dunia kwa sababu hapo watu huwa wengi na wachezaji wa timu tofauti tofauti za kitaifa huwepo kushiriki katika mchezo huo.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kuipokea, nimewahi kununuliwa saa kwa hiyo saa ya mkononi ndiyo zawadi nzuri zaidi nilishawahi kupokea ilikuwa ni saa ya mishale na kwa kufikia hapa ndiyo zawadi nzuri zaidi nilishawahi kupokea.

Wakati ninapokuwa na mkutano ambao upo mbele yangu ninajiandaa kwa kuhakikisha kwamba pointi ambazo tutaenda kuzizungumzia. Ninazifanyia utafiti wa hali ya juu na kuhakikisha kwamba nimezielewa vizuri. Ndiposa tukienda kwenye mkutano, nitakuwa na uhakika na pointi hizo tunazoenda kujadili. Ili kwamba majadiliano yawe mzuri na mkutano usiweze kuharibika kwa sababu ya kukosa maudhui mema ya kuzungumzia.

Pendi kucheza mchezo ya ubao kwa sababu siujui kucheza, ila huwa ninaona watu wakicheza michezo ya ubao, mimi mwenyewe sijawahi kushiriki katika kucheza michezo ya ubao kwa hiyo sina ufahamu ila nikijifunza labda siku moja ninaweza kushiriki katika michezo ya ubao.

Muziki ambao ninausikiliza mara nyingi ni muziki wa kitamaduni ambao unapigwa na ala tofauti tofauti za muziki kwa mfano vile vinanda kwa mfano vile zeze hiyo ndiyo aina ya muziki ambao ninaipenda kuisikiliza mara nyingi.

Nimeshawahi kufuga mnyama wanyama wengi kwa mfano vile ngombe, mbuzi, kondoo, mbwaa na paka hao ndiyo wanyama ambao nimewafuga na mpaka sasa hivi ni na wafuga. Na ni wanyama wazuri kwa sababu mfano ngombe, wananipa maziwa, mbuuzi, wakia mkubwa, tunaeza, tukamuuza, tukapata pesa. Mbwa hua natupa ulinzi pale nyumbani. Na paka hua anahakikisha kwamba mahindi yetu ambayo tumeyatunza hayaja vamiwa na wanyama mfano vile panya.

Pesa zangu huwa ninazihifadhi kwa kuziweka kwenye njia ya benki au naweza nikazihifadhi kwa kuzitunza kwa simu kwenye M-pesa ambayo inasaidia kutunza hela na wakati wowote ambapo unahitaji kuzitoa hizo hera unaezu ukazitoa kwa urahisi na ukazitumia kwa matumizi yako ambayo ni mwafaka kwa ajili yako.

Ninapenda kulala mapema kwa sababu ukilala mapema ule uchovu wote ambao huwa unao wa siku nzima huwa unaisha kwa hiyo mimi hulinganisha ukilinganisha kuamka mapema na kulala mapema huwa ninapenda kulala mapema kwa sababu ni ni inifanya ninahisi vizuri zaidi na wakati nimeamka. Sipatwi na uchovu wa aina yoyote na naamka nikiwa mchangmfu kweli kweli.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma kwa sababu ngoma inaburudisha, ngoma ukicheza, unatoa jasho, na hiyo ni njia moja ya kufanya mazoezi. Na vile ngoma pia ukicheza, inaeza ikakuburudisha wewe ni kaburudisha wale wanaokutazama. Kwa hiyo kucheza ngoma ina manufaa mengi na tofauti tofauti ambayo naeza yakawa kwako peke yako binafsi au wale ambao mnacheza nao au wale ambao wanakutizama.

Aina za filamu ninazozipenda ni aina za kuigiza na maigizo ya vichekesho hizo ndizo vifilamu ambazo ninapenda kutizama zaidi kwa sababu zinaburudisha. Na wakati hata una siku mbaya au hisia zako hazipo vizuri ukitizama filamu za kuchekesha unaweza kupata kwamba umefurahi zaidi.

Kazi za dharura ninahakikisha kwamba wakati ninapo zishughulikia, ninaacha kazi zangu zote na kuipa hii kazi ya dharura muda wangu wote. Na kuhakikisha kwamba ninaifanya kwa umakini mkubwa mno na kuhakikisha kwamba hii kazi ya dharura ninaipa muda ambao unatosha ili kwamba iweza kukamilika haraka iwezekanavyo, ndiposa iishe.

Wiki yangu ya kazi ninaipanga kwa kuhakikisha kwamba nimeandika chini yale mambo yote ambayo ninahitaji kuyafanya kwa wiki nzima. Na kuyapanga kwa mfano mambo nitakayofanya kwa siku flani. Na ninayapa muda ambao ninafaa kuyakamilisha. Ndiposa nihakikishe kwamba wiki yangu inampangilio mzuri.

Mikutano ninayoipenda ni mikutano ya hadhara, mikutano ambayo ina watu aina tofauti tofauti. Katika mikutano hii kuna mijadala ya aina tofauti tofauti kwa mfano unaezo ukapata kuna mkutano wa vijana, kuna mkutano wa kiteknolojia ambao huwa inamada ambayo inaeza kunijenga. Kwa hivyo mikutano ambayo mimi huwa naipenda ni mikutano ambayo inajumuisha watu wengi na ina maudhui ambayo yanaeza kunijenga. Na ninaweza nikakutana na watu tofauti tofauti ambao tunaeza tukasaidiana kimawazo.

Naipenda chai kuliko kahawa kwa sababu chai inanifurahisha. Na chai ina virutubishi vingi ambavyo vinanisaidia katika mwili. Kwa hiyo mimi ukilinganisha chai na kahawa nitasema kwamba ninaipenda chai zaidi kuliko kahawa. Kwa sababu chai ninaipika kutumia maziwa. Kwa sababu maziwa ninayapenda sana.

Naam, ninapenda kula samaki, samaki huwa ana nyama tamu mno, samaki ninayependa ni aina ya pweza, pweza ana mchuzi mtamu kweli kweli, nikila pweza na mchuzi wake pamoja na ugali, basi ndicho chakula ninachokipenda zaidi.

Nafanya mazoezi mara kwa mara kwa mfano kwa wiki ninaweza kufanya mazoezi mara tatu mpaka mara tano kwa wiki. Hivo inamanisha kwamba mara nyingi huwa kila siku ninafanya mazoezi na ikiwa nitavuka siku kabla sijafanya mazoezi labda siku moja au siku mbili. Kwa hiyo kwa wiki ninaweza nikafanya mazoezi mara tatu mara nne au mara tano ikizidi sana. Ikipungua sana mara tatu.

Naam, huwa ninavaa saa, ninapenda kuvaa saa wakati ninapotoka kwenda kwa shughuli zangu za kikazi. Kwa sababu ninapovaa saa, kitu cha kwanza ni fasheni ambayo ninaipenda. Na kitu cha pili pia inanisaidia kutunza mda wakati ninapoondoka kwenda sehemu.

Mwalimu ambayo ninamkumbuka zaidi kutoka shuleni ni mwalimu wa somo la hisabati. Mwalimu wa somo la hisabati alikuwa ni mkali mno. Wakati ambapo alikuwa anatupa maswali kisha uanguke angetucharaza viboko. Hivo ninamkumbuka zaidi kwa sababu alikuwa ni mkali na alikuwa anapenda kwamba kila mtu apate hesabu zote zile ambazo alikuwa akitu.

Jukumu ambalo ninalipenda zaidi kazini ni jukumu la umeneja. Kwa sababu jukumu la umeneja ninahakikisha kwamba watu ambao wapo chini yangu wameifanya kazi jinsi ambavyo ninapenda ifanywe. Na pia jukumu la umeneja ninahakikisha kwamba kazi imefanyika kwa muda na jinsi ambavyo inastahili.

Sherehe yangu ya kupendezwa zaidi ni sherehe ya arusi. Kwa sababu sherehe ya arusi hapo kunakutanishwa watu wawili ambao wanapendana. Kwa hiyo sherehe ya arusi hunifrahisha zaidi na unipendeza zaidi. Ninapoona wawili wanaopendana na wanaofanana wakiunganishwa pamoja katika ndoa.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa siku kuu ya Pasaka kwa sababu katika msimu wa siku kuu ya Pasaka Ninaikumbuka zaidi historia ya Kristo. Na nakikumbuka kisa cha ukombozi ambacho kinanivuta zaidi kufikiria maisha yangu. Na kuyalinganisha na maisha ya Kristo jinsi alivyoishi wakati alipokuwa dunia.

Tunda linalonipendeza zaidi ni tunda linaloitwa embe. Embe linanipendeza kwa sababu huwa lina maji matamu. Kwa hiyo nikila embe ninapendezwa nalo kwa sababu lina utamu ambao unanipendeza.

Kikawaida mimi husherekea siku kuu kujumuika na familia na marafiki. Na tukija pamoja au tunapojumuika pamoja tunapika chakula chetu pendwa ambacho ni pilau na nyama. Kisha tukila chakula hiki tunaweza kukumbushana na kupigiana hadithi za kimaisha.

Kila asubuhi ninapuamka, ninakikisha kwamba kitu cha kwanza ninachokifanya, ninapiga dua na kumomba Mungu, kwamba nilinde na kuniongoza siku nzima. Kisha huwa ninapiga mswaki kwa kutumia dawa la meno na maji na mswaki wa kusugulia meno. Kisha ninakunywa chai ya maziwa na mkate au chapati. Kisha ni kishaa maliza ninayafanya mazoezi yangu ya asubuhi.

Muda ninaotumia katika simu yangu kwa siku. Ni kati ya masa sita na masaa manane kila siku. Na programu ambao ninaipenda zaidi kuitumia katika simu yangu. Ni programu ya kutuma ujumbe ya WhatsApp na kiukweli simu kwangu sio kitu ambacho sikipendi, ninaipenda simu yangu na mara kwa mara huwa ninaitumia simu yangu kutuma ujumbe na kuwasiliana na wale ambao ninahitaji kuwa na mazungumza nao. Kwa hiyo simu ninaweza nikasema kwamba imenisaidia sana katika maisha yangu kwa sababu ninapohitaji kuzungumza na watu ambao hatujaonana kwa muda mrefu ninaweza nikazungumza nao. Na ni wakati ambapo ninapotaka kulala. Ndio muda mahususi kwangu kuzima simu yangu.

Huwa ninapenda kutumia maji mara kwa mara kila siku ninaweza nikaa nikanywa glasi tano mpaka nane kwa siku kwa sababu mili yetu inahitaji maji na maji ni afya.

Sehemu ya historia ambayo ningependa kuitembelea ni sehemu ya Fort Jesus Mombasa ambapo Vasco Da gama aliingia mara ya kwanza. Kwa iyo ni sehemu ambayo ninatamani sana kuitembelea hapa nchini kwetu.